Kwa upande wangu, napendelea chakula kisicho na mafuta mengi, lakini si kwamba nakikataa kabisa chenye mafuta. Napenda chakula kilicho piko kwa mafuta. Napenda chakula kilicho pikwa kwa mafuta kidogo au ya afia, kama mafuta ya alizeti au zaituni. Kinacho nifanya nijisikie mwepezi na mwenye nguvu. Kilicho na latha asilia bila mafuta kupita kiasi. Lakini mara kwa mara, chakula chenye mafuta kidogo zaidi kama nyama ya kuchoma au chipsi si kibaya. Mradi iwe kwa kiasi kila kitu kwa uiyano.

Mimi na sharekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia raisi lakini yenye maana. Ninajipa muda wa kutafakari mwaka uliopita na kueka ma lengomapia. Nina tumia muda na watu wakaribu, familia, marafiki wa chache. Chakula kizuri si lazima cha gharama kubwa muhimu nipendacho. Shukrani, kwa uhai afia na hatua nilio fika. Wakati mwingine na jiendea zawadi ndogo kama kitu nilichokuwa na tamani. Sio sherehe kubwa sana, bali ni siku ya kufurahia, kupumzika na kujikumbusha thamani ya maisha.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kumsaidia mtu bila kutarajia malipo. Kwa mfano, niliwahi kumskiliza mtu aliyekuwa na mawazo mengi nikampa muda wangu na maneno ya kumtia moyo. Pia kushirikiana maarifa au msaada kazini ili mwenzangu afanikiwe hata kama haikuwa jukumu langu moja kwa moja. Wakati mwingine, kitendo kidogo kama kumtia mtu moyo au kumshukuru kwa dhati hubadilisha siku yake kabisa. Ninaamini wema hauhitaji kuwa mkubwa. Hata jambo dogo linaweza kuwa na athari kubwa kwa maisha ya mtu.

Napendelea kunyoa au kuwa na ndevu fupi zilizo pangiliwa, sababu ni usafi na muonekano nadhifu rahisi kutunza hasa kwenye mazingira ya kazi, nifanya nijisikia mwepesi na nadhifu zaidi. Hata hivyo ndevu si mbaya ikiwa zinatunzwa vizuri zinaweza kuongeza mvuto wa na kujiamini. Mwisho wa siku ni swala la latha binafsi na mazingira ulionayo.

Nilizaliwa katika mtaa mdogo uliokumbatiwa na vilima vya kijani na barabara za vumbi jekundu asubuhi zake ziliana na sauti za jogoo na harufu ya chai iliyochemshwa kwa makaa. Watu walifahamiana kwa majina na kila mtoto alikuwa mtoto wa kila mtu. Kulikuwa na soko la katikati ya mji. Pahali palipojaa kelele za wauzaji, vicheko na hadithi. Na hadithi, wazee walikaa chini ya mti mkubwa wa mkuyu, wakisimulia hekima za zamani, huku watoto tukicheza mpira wa makopo bila kujali muda. Wakati wa jioni, jua lilipotua nyuma ya vilima, mji ulitulizana, upepo mwanana ulipita kwenye miti, na taa chacha za nyumba zilianza kuwaka. Ilikuwa ni miji ambao haukuwa na majengo marefu lakini ulikuwa na joto jingi. Hata baada watu kuondoka kutafuta maisha kwingine roho ya mji ilibaki ile ile ya umoja.

Napendelea kutumia GPS hasa ninaposafiri sehemu nisizozifahamu. Sababu ni, ni ya haraka na sahihi, inanionyesha njia mbadala nikikosea, huokoa muda na mafuta. Inaelekeza moja kwa moja, hata kwenye miji mikubwa au barabara gumu. Lakini pia, ramani ya karatasi ina mvuto wak, inanisaidia kuelewa eneo kwa mapana. Inafaa pale mtandao au umeme haupatikani na pia inaleta hisia ya safari ya zamani kidogo. Kwa hiyo nikitaka ufanisi nachagua GPS lakini nikitaka uzoefu na burudani ya safari ramani nayo inanivutia.

Ndiyo, nimewai kuona bahari. Mara ya kwanza ilikuwa ya kuvutia sana. Nilisimama tu ni kitazama maji ya sio na mwisho. Nikisikiliza mawimbi ya kigonga ufukwe. Kulikuwa na upepo mwanana, wenye harufu ya chumvi ulio tuliza akili kabisa. Ilifanya nijisikie mtulivu, huru na mwenye mshangao. Kwa ile matatizo yanapungua ukilinganisha na ukubwa wa bahari. Ni moja ya yale mambo yanayo kufanya ukae kimya na kufurahia muda huo tu.

Napenda muziki unaoguza hisia na wenye ujumbe. Ninaupenda hasa muziki wa pole pole, soft ama soulful, hunisaidia kupumzika na kutafakari. Afrobeat na bongo flavor, kwa sababu vina nguvu, vina hadithi za maisha na vinafanya mudi iwe nzuri. Muziki wa zamani, old school, unamaneno yenye maana na kumbukumbu fulani za kipekee. Wakati mwingine gospel au instrumental hasa ninapohitaji utulivu wa akili. Kitu kikubwa kwangu si kelele au kasi pekee. Bali maneno, sauti na hisia, anazowasilisha msanii. Muziki mzuri unaeza kubadilisha kabisa hali ya siku.

Napenda zaidi majira ya jua lisilokali sana. Yale ya kati mbao si baridi kupita kiasi wala jotokali. Ni majira ambayo hali ya hewa ni tulivu na heza kufanya kazi au kutoka nje bila kuchoka. Asili naonikena vizuri hasa baada ya mvuwa kidogo, atfini ya kijani na hewa nisafi. Mawazo ya nakuwa mepesi, usingizi ni mzuri na siku zinapita vizuri. Mvuwa nyingi sizipendi sana kwa sababu uchelewesha mipango na jotokali na nalo uchosha. Kwa hivyo majira ninawo yapenda ni yale anayoweka uiano mzuri kati ya jua upepo na mvuwa kidogo.

Ninapenda kutumia muda wangu wa bure kwa jia zinazo nifanya nijisikie mwepesi, kujifunza na kufurahia maisha. Mfano wa kawaida ni kusoma au kusikiliza hadithi au mziki kuna panua maarifa na kutuliza akili. Kutembea au kufanya mazoezi kidogo kuna saidia afya na kutoa na fasi ya kutafakari. Kukutana na marafiki au familia, kuzungumza, kucheka na kushirikiana mawazo. Kuandika au kufikiria malengo kupanga maisha au kuandika dairy ya hisia na mawazo. Burudani ndogo, kuangalia filamu, mashirika ya televisheni au michezo ya kuburudisha akili. Kwa kifupi, pendelea mchanganyiko wa kujifunza, kupumzika na kushirikiana na wengine ili mudawangu wabure usiwe bure kweli, bali uwe na thamani.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa njia zinazo nifanya nijiskie tulivu, kurudiwa nguvu na kujiandaa kwa siku inayofuata, kupumzika kimwili kwa kulala kwa muda mzuri au kupumua chumbani kilicho tulivu, kutulia akili, kusoma kitabu, kusikiliza muziki mzuri au kuangalia filamu ya kutuliza, kutembea au kufanya mazoezi madogo kuna saidia kuondoa msongo wa misuli na akili, kuchukua muda na familia au marafiki, kutafakari au kuandika mawazo, kuna saidia kupanga mawazo na kuondoa msongo wa akili kwa kifupi na pumzika kwa mchanganyiko wa kimwili, kiakili na kijamii ili siku ndefu isiwe mzito zaidi au kuangalia filamu ya kutuliza, kutembea au kufanya mazoezi madogo kuna saidia kuondoa msongo wa misuli na akili, kuchukua muda na familia au marafiki,

Ndiyo, napenda kutuwo sadaka au michango kwa sababu ninjia ya kushirikiana na kusaidia wengine, kwa jamii au kanisa au msikiti. Kutowa sadaka kunasaidia watu wanao hitaji na huongeza mshikamano wa kijamii. Kwa miradi ya kijamii, michango kwa elimu, afya au misahada inafanikisha mabadiliko ya chanya. Hata sadaka ndogo, jambo dogo kama kununua chakula kwa maskini au kusaidia mtu kujitolea lina maana kubwa. Kwa kifupi, kutoa ni hisia ya kuridhika na kujua unachangia kitu kikubwa zaidi ya wewe mwenyewe.

Kuna ujuzi kathana nawopenda kujifunza ili kuboresha maisha yangu na kuendeleza mawazo yangu. Mfano ni luga za kigeni kunisaidia kuwasiliana na watu wengi na kufungua milango ya tamaduni mpia. Uongozi na usimamizi wa miradi ili niweze kuongoza kikudi wa muradi wa ufanisi zaidi. Ufundi wa teknolojia kama programu au uunda data. Kwa sababu dunia sasa inategemea teknolojia sana au wandishi wa hadithi. Kuna panua ubunifu na kutoa jia za kueleza mawazo na hisia. Ujuzi wa kifedha na uwekezaaji kusaidia kupanga maisha na njia endelevu na yenye usalama. Kwa kifupi napenda ujuzi unaochanganya kujifunza ubunifu uongozi na maisha ya kila siku ili niweze kuishi kikamilifu.

Wakati wa mapumziko wa mchana, napenda kutumia muda huu kupumzika kidogo na kujirekebisha kwa kazi ya baadae. Mfano ni kula chakula kidogo cha mchana, kitu kilicho rahisi na chenye afya ili niwe na nguvu bila kuchoka. Kutembea kidogo au kupumua nje. Kunasaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuamka kiakili. Kusikiliza muziki au kutafakari. Kun tuliza mawazo, akili na kunirudisha kwenye hali ya utulivu. Kuangalia ujumbe mfupi au kuwasiliana na familia marafiki. Kunatoa furaha na kuhisi kuunganishwa. Kwa kifupi, mapumziko ya mchana ni wakati wa kutulia, kurekebisha nguvu na kujiandaa kwa kazi ya baadae bila kufanya mambo mazito.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa, hasa yale yanayo usiana na siyasa, sayansi, teknolojia, michezo na burudani. Habari za kisiyasa na uchumi zinanisaidia kuelewa muenendo wa dunia na jinsi yanavyo weza kuhathiri maisha yetu. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia, kuna panua maarifa na kunipa wazo la maendeleo mapya. Michezo mikubwa kama kombe la dunia, olimpiki au mashindano ya kiragbi ni burudani na mshangao pia. Matukiyo ya kitamaduni au burudani, tamasha filamu au muziki wa kimataifa kuna panua mtazama wa utamaduni. Kwa kifupi, kufuata matukio ya kimataifa kulinifanya nijua kinacho endeleya, nijifunze na pia kufurahia mambo ya dunia.